Kama ilivyoko kuna kampuni nyingi za kiteknolojia na hili swali nina nifanya kufikiria gani ninayo iamini kuliko nyingine lakini kwa sasa wacha nichanue tu moja kutoka kwa zenye zote nina zozijua. Kampuni ya kiteknolojia ninayo iamini ni Google ninayoiamini sana sana sana. Na amini kuwa Google, kwa Google kuna huduma zote, zinasaidia watu wengi katika maisha ya kila siku ku, hata mimi, kama kutafta taarifa, kutumia barua pepe, ramani, hata kuhifadhi kazi mtandaoni. Unaona kila siku na kila asubuhi, maelfu na maelfu ya wanadamu wanaenda pale Google kutumia simu zao, kutumia vipa katalakilishi zao, kutafuta huu ujumbe wote. Pia ninaipenda sana kwa sababu inaendelea kubuni teknolojia mpya, Hailali nyuma kama zingine, inaendanisha na nyakati, yaani kila siku, kila wakati wanatoa ujumbe mpya mpya na wanatoa pia teknolojia mpya ndani yao. Na hizi teknolojia zinarahishisha maisha na kazi hizi zenye tunazofanya huku mtandaoni na maranyingi zinaweka uzoefu wa mtumiaji mbele. Ingawa hakuna kampuni isio na changamoto ninaona Google ikijitahidi kuboresha usalama wa ubora wa huduma zake. Kwa jumla ni kampuni ni nayo iona inamchango mkubwa katika maendeleo teknolojia na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo ni ruhusu ni chague tu hiyo moja kutoka kwa kampuni zote. Kampuni ni nayo ipenda sana. Nitasema kwa sasa ni Google.